Ushirikiano.

Teknolojia.

Nam, nimewayi nunua tikiti za tukio. Nilinunua tikiti ya mechi ya kandanda wa Afkon. Mechi hiyo ilikuwa kati ya nchi ya kenya na tanzania. Mechi hiyo ilichezewa Kenya mahali panaitwa uwanja wa Kasarani Stadium. Tukio tikiti hiyo nilinunua kwa pesa taslim elfu moja na mia tano shilingi za Kenya. Ele furaia sana mechiyo.

Napenda kupika, sanasana napenda kupika kwa sababu mimi naishi peke yangu. Napenda kupika napenda kupika nyama na wali mchele. Wakati mwingine napenda kupika ugali kwa mboga, lakini sana sana mimi hupika mchele na nyama. Mimi ni mpishi bora hata nikiwa nyumbani. Sanasana mimi ndio huitwa katika upishi. Katika dunia hii siku hizi unapata kwamba wanaume wengi ndio wanaoweza kupika vizuri ukilinganisha na kina dada.

Napendelea kuwasiliana na watu kupitia simu. Maanake simu iko na apu kama vile Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. Ambazo unaeza tuma meseji na inafika kwa wakati huo. Tena napenda kutumia simu kuwasiliana na watu kwa sababu. Simu utapigia mtu simu sasa ivi na atachukua na muwasiliane tu kwa saa io. Ukilinganisha na barua ambao yenye itachukua miaka hata miezi mwezi mmoja kufika, siku mbili. Na hiyo mawasiliano kati yenu haitaenda sawa. Hivyo ndo mimi kwa maana mimi napenda kuwasiliana na simu. Mawasiliano ni saa iyo saa hiyo na habari inafika sasa hivyo.

Sera ya kampuni ambayo ni nayona muhimu hile ya kwa kikisha haki ya mfanyikazi imezingatiwa na kwa kikisha kwamba mazingira ya mfanyikazi ni safi. Napenda sera hiyo kwa sababu inapatia wafanyikazi motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Mana hakizao zikisikizwa sera zao zikisikizwa malipo yao wakipata malipo kwa wakati nzuri. Inawapatia motisha kufanya kazi vizuri. Tena inawapatia ile motisha ya kuwa wabunifu katika kazi. Na iyo inafanya kampuni iyendele mbele zaidi ya iliopo.

Nafanya kazi kwa bidii na kujiendeleza kimaisha ili kuwatia moyo wenzangu. Maana yake nikifanya kazi kwa bidii kila asubuhi naamka nafanya mambo yangu wanaona huyu jamaa napenda vile anavyojiweka katika maisha yake. Hivyo inawaonyesha kwamba wanafaa kuhakikisha wamejieka mbele kimaisha wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo kufanya kazi kwa bidi, kujitegemea na kujieka mbele, ndiyo ninayofanya kuwatia moyo wenzangu.

Naam, mimi napenda kuimba, lakini kuna zile nyimbo ambazo siwezi kuimba vizuri, maanake sauti yangu, sina ile sauti ya kuweza kuimba nyimbo zingine. Hivi sanasana napenda kuimba nyimbo za rhumba, ndizo nlizokuwa nikiskia nikiishi na babu. Tena wimbo za kikanisa kama zile katoliki, pia naweza kuziimba sanasana. Naam, mimi napenda kuimba na pia napenda kusikiza nyimbo. Wakati wote ukikuja kwangu, nasikiza nyimbo, rhumba, nyimbo za kikanisa, bongo, zote nikonazo kwa simu, na mimi huziimba.